Mimi napenda kusimamia sana kuliko kusimamiwa. Napenda kusimamia sana kwa sababu mimi ni kiongozi katika familia yetu. Mimi ndio mzaliwa wa kwanza kwa hivyo nimekuwa na kwa mara mingi mimi ndio nimekuwa nikio nikisimamia wenzangu wadogo wangu hata katika timu yangu ya kandanda mimi ndio nahodha kwa hivyo nimezoea kusimamia wenzangu. Hiyo ndio maana napenda kusimamia badala ya kusimamiwa.

Mimi huifadhi pesa zangu kwenye benki. Nimezoea kuifadhi pesa kwenye benki kwa sababu naelewa kwamba hapo ndipo mahali ambapo pesa zako haziwezi guzwa na mtu mwingine. Nilifunzwa kuhifadhi pesa zangu kwa benki na wazazi wangu. Pia napenda kuhifadhi pesa zangu kwa benki kwa sababu naeza naeza kopa kwenye benki hiyo ikiwa nimeifadhi pesa kwenye hiyo banki.

Mimi mkate ambao napenda sana ni mkate ambao unaitwa superloaf superloaf ni aina ya mkate ambao inaundwa hapa nchini kenya kenya iko katika sehemu ya afrika mashariki napenda sana mkate wa superloaf kwasababu mkate huu ni mtamu sana mkate huu ni mtamu hata ukikunywa na chai ama na soda ama na juisi.

Kwa kawaida mimi hulala masaba peke. Nimezoa kulala masaba masaba kwa sababu neloa kwamba binadamu anaitaji kupumzika kama masa masaba ama manane kwa siku kwa vile mimi hufanya mazoezi mimi huamini kwamba masaa haya msaba ambayo nafaa kupumzika ni ya muhimu sana na usaidia mwili wangu uwe sawa. Kwa hivyo.

Ndoto yangu kubwa zaidi katika haya maisha ni kufanikiwa. Mimi hutamani sana kufanikiwa niwe na pesa zangu, niwe na familia ambayo iko timamu kabisa. Ningelipenda kufanikiwa katika kazi yangu, katika biashara na katika mambo mengine. Kama kuwa na mwili mzuri kufanya mazoezi, haya ndiyo mambo ambayo yananifurahisha sana na hiyo ndiyo ndoto yangu kubwa.

Mchezo ambao mimi hupenda kucheza zaidi ni mchezo wa kandanda. Napenda kucheza mchezo wa kandanda kwa sababu, mchezo wa kandanda ni mchezo ambao unapendwa sana duniani mzima. Timu ambayo mimi nachezea ni timu ya mtaaa ya kwangu, huku Nairobi, mimi ndio nahodha wa timu hiyo. Ninapenda pia kucheza mchezo huu kwa sababu umeeza kunifaidi sana mchezo huu umeniwezesha mimi kupatana na watu ambao tunasaidiana nao maishani mpaka wa sasa.

Mimi nikihitaji usaidizi kazini. Mimi huambia marafiki zangu ambao tunafanya nao kazini pamoja. Mimi pia uambia mkubwa wangu huko kazini ili waweze kunisaidia. Mimi naamini kwamba njia safi kabisa ya kuweza kusaidika ni kuongelesha wenzako juu ya shida hiyo. Ukiongelesha wenzako juu ya shida ambayo inakukumba bila shaka utaweza kusaidika.

Mimi hupenda kukaa mahali ambapo kumetulia. Mimi nimekua mtulivu maisha yangu yote kwa hivyo nimezoea kukaa mahali ambapo pametulia. Napenda kukaa mahali ambapo pametulia kwa sababu ukiwa mahali hapo mimi huweza kufikiria vyema mambo yanayonikumba na pia mimi huweza kupata jawabu la mambo hayo yanayonikumba.

Ujuzi ambao mimi natamani sana kuimarisha ni ujuzi wa video editing. Mimi napenda video editing sana kwa sababu najua huu ni wakati ambao mambo yanaendelea ya kisonga ki teknolojia na watu wengi sahii wanapenda ubunifu kwa hivyo najua nikiweza endeleza ujuzi wangu wa video editing nitakuwa nitaweza kupata kazi nyingi hapa vibaruwa vingi ambavyo vinajishugulisha na suala hilo la video editing.

Mimi upenda kwenda cinema maramoja katika mwezi. Mimi upenda kwenda cinema na mpenzi wangu. Huni, minapenda kwenda cinema sana na mpenzi wangu kwa sababu huni wakachamba po sisi tunapata wakua wawili peke yetu na kuongea mambo yetu. Mambo yanayotuhusu mambo ya mapenzi yetu. Napenda sana kwenda katika cinema.

Mimi nimezoa kutoa mchango. Sijazoea kutuwa sadaka sana kwa sababu mimi uwamini kwamba sadaka. Hizi uwafaidi tu viongozi wa kanisa. Wala azisaidi watu ambao wanaitaji msaada. Kwa hivyo mimi hutoa mchango kwa sababu na jua mchangu huu. Utaeza kusaidia watu ambao wanaitaji hizo fedha.

Ndivyo, mimi napenda sana kufaa kofia. Mimi hupenda kuvaa kofia sana lwa sababu kichwa changu ni kikubwa. Na watu hunichekelea sana nisipovaa kofia, ju ya kichwa changu kikubwa. Kwa hivyo, nikivaa kofia kofia huweza kuficha. Namna ambavyo kichwa changu ni kikubwa.

Ndivyo mimi nimewahi kuona bahari nimewahi kuona bahari kwa sababu mimi nilizaliwa mwamba wa pwani sehemu ambayo inaitwa kilifi. Kwa hivyo, tikiwa wadogo tulikuwa tunaenda, tulikuwa tunapelekwa na wazazi kwenye kando ya bahari ili tuweze kucheza na maji. Tulikuwa tunaona wakati huo, tulikuwa tu na wazungu ambayo wamekuja kutembelea pia bahari. Tulikuwa tunafurahia sana kuwaona kwani sisi ni vijana weusi, wa rangi nyeusi.

Mimi huchukua muda wangu mwingi kuandaa ripoti za kazi zangu. Mimi huandaa ripoti za kazi hizi kutumia kompyuta. Pia mimi huandika kwenye vitabu kisha natype kwenye kompyuta yangu. Ndiyo niweze kupatia wakubwa wangu ripoti hizo.

Ndivyo, mimi napenda kucheza ngoma. Napenda kuchezangoma kwa sababu kuna wakati ambao nishawaikuwa mwanamziki. Bila shaka wanamziki wengi, wao hupenda kucheza ngoma. Kwani ngoma inajumuisha sanaa ya umziki. Wakati ambapo nilikuwa nacheza ngoma, watu wengi walikuwa wanafurahia ngoma zangu sana.

Mimi usaidia jamii yangu kwasababu mimi ni mwalimu. Swala hili ambalo la juu mimi ni mwalimu, mimi huweza kukaa na watoto wengi na ambao ni wanafunzi wangu na kuweza kuelekeza namna ambavyo wanafaa waishi katika maisha ya kisasa. Mimi pia huwafunza na kuwaelimisha ili wawe watu wa umuhimu sana katika siku za kesho.

Mimi filamu ambazo nazipenda zaidi ni filamu za mapenzi. Napenda filamu hizi za mapenzi kwa sababu wakati ambapo nilikuwa mdogo mama yangu alinizoesha kuziona kwani tulikuwa tunawana na yeye. Pale sebuleni. Napenda pia kuona filamu hizi za mapenzi kwa sababu filamu hizi zinapendeza sana. Na hukuwa na maudhui ya kimapenzi, maudhui ambayo ya nafurahisha sana.

Ndivyo mimi napenda kutembea mstuni sana napenda kutembea mistuni kua sababu halia halia hewa ambayo huko mstuni hukua safi sana pia nikitembea msituni ninaweza kusikia sauti za ndege wakipiga kelele katika miti sauti hiyo hunipendeza sana.

Mchezo ambao mimi ningependa sana kujua ni kuogelea tangu niwe mdogo nimetamani sana kujua kuogelea ijapo sijapata fursa ama wakati sijapata fursa ya kufunzwa. Lakini mimi huomba mungu kwamba na perform kubwa. Ni pate mtu ambaye atanifunza kuogelea.

Rangi ambayo mimi naipenda sana ni rangi nyeupe. Mimi hupenda rangi nyeupe kwa sababu rangi hii huashiria usafi. Mtu ambaye alinifanya niweze kupenda rangi hii ni rafiki yangu ambayo aliaga dunia kitambo. Alikuwa anaipenda sana jambo aambalo lilinifanye mm nianze kuipenda. Nikiona rangi hii nye upe mimi hufurai sana. Nikona nguo nyingi sana ambazo zina rangi nyeupe.

Lengo la muda mrefu ambalo niko nalo kazini bila shakani kuongeza cheo katika kazi hiyo. Mimi ni mwalimu wa kidato cha mbili na tatu na nengilipenda sana ni napendelea kufunza niweze kupandishwa cheo ili niwe mwalimu mkuu wa shule nzima hiyo. Niweze kungoza walimu wote pamoja na wanafunzi katika shule hiyo.

Lugha ambayo ningependa kujifunza sana ni lugha ya Kispania. Ningelipenda sana kujifunza lugha ya Kispania kwa sababu mimi napenda waispania. Napenda waispania kwa sababu waispania wanajua kucheza mpira sana. Na nigelipenda siku moja niende huko hispania pia mimi niweze kucheza mpira na huko. Kwa hivyo mimi hupenda nigelipenda kujifunza lugha hiyo ya Kispania ili nipate fursa pia ya kuenda huko nchini mwao.

Ndivyo mimi napenda asali sana. Napenda asali sana kwa sababu mimi huamini kwamba asali hukuwa dawa ya magonjwa tofauti tofauti. Napenda pia asali kwa sababu asali inaeza tumika kuweka. Inaeza wekwa kwenye mkate na mkate huo unakuwa mtamu sana ukikunywa na chai. Napenda pia asali kwa sababu asali huweza kutumika pia kama sukari. Unaeza weka asali kwenye chai unaweza kuinywa.

Napenda chakula kitamu sana. Mimi hupenda chakula kitamu kwa sababu mimi ni mluya. Huku nchini Kenya, watu huamini kwa mba waluhya, ndio watu ambao wanapenda vyakula sana. Kwa hivyo, mimi hupenda vyakula vyovyote. Bora ni vyakula vitamu, vyakula hivyo huvunifraisha sana.

Ndivyo, mimi husoma gazeti maramingi sana. Mimi husoma gazeti kila siku. Sababu yangu ya kusoma gazeti ni kwamba mambo yanayoendelea duniani na hata hapa nchini Kenya yote hukua kwenye magazeti. Kwa hivyo, nikisoma gazeti mimi huweza kujielimisha sana. Mimi, gazeti pia hunisaidia kuboresha lugha yangu ya kingereza. Kwani magazeti mengi ambayo mimi husoma hukua ya lugha ya kingereza.

Mimi ni kiamka asubuhi mimi hukula mayai. Mimi hupenda kula mayai sana asubuhi kwa sababu mimi huenda kwenye jimu. Huwaminika kwa mba watu wengi watu ambao wana ukienda kwenye jimu kisha ule mayai bila shaka mwili wako unaweza kuwa mkubwa haraka sana. Hili ni jamba ambalo hunifanya mimi nile mayai kila siku asubuhi.

Mimi hupata habari kutoka kwenye runinga yangu. Pia mimi hupata habari kutoka kwenye simu. Kupitia mitandao kama Twitter na Facebook. Katika wakati huu wa ambapo teknolojia imeweza kusonga, mtu anaweza kupata habari kupitia namna nyingi sana.

Mimi hutia wenzangu moyo kwa kuwaelimisha na kuwambia kwamba wanaeza pata. Mi pia, mimi pia huwatia wenzangu moyo kwa kuwa kama mfano kwao. Mimi hujikaza katika maisha ili pia wawe na huyo moyo wakujikaza.

Ndivyo mimi huweka picha zangu kwa mtandao lakini huwa naeka mara moja moja sijazoea kuweka picha zangu kwa mara mingi sana katika mtandao kwani mi huamini kwamba watu wengi sana wako katika mtandao na ukiweka picha zako mingi katika mtandao inamaanisha watu wengi wanaeza kujua. Na hilo si jambo nzuri kwangu.

Jambo ambalo mimi hupenda katika shirika langu ni kwamba shirika hilo liko na umoja. Watu ambao wako katika shirika hilo ni watu ambao wanaelewa maisha yalivyo na wanaelewa kwamba umoja ni kitu muhimu sana. Na umoja pia huweza kufanya watu waweze kupita ama kupata kitu chochote ambacho wanataka maishani.

Mimi usasisha vifavi yangu maramoja kwa wiki. Na mini kwamba ni muhimu sana kwa mtu yoyote kusasisha vitu za vifa viyake. Kwani ukisatisha vifavi yako unaviwezesha viwe vikupatie vikufanyie kazi vyema.

Changamoto inayonikuta mimi kazini kwa mara mingi ni ukosefu wa vifaa ambavyo nafaa kutumia hili kufanya kazi yangu vyema. Mimi ni mwalimu katika nchi yetu huku Kenya na shule yangu haina vitabu vya kutosha haina vifaa vya kutosha ambavyo vina niwezesha mimi kufundisha watoto wanafunzi wangu vyema.

Mimi huamini kwamba kiongozi mzuri ni ule kiongozi ambaye ana ustarabu. Ni kiongozi mwenye ana uwezo wa kuelewa wenzake ama wale wako chini yake na kuhakikisha kwamba, wanakaa vyema. Kama ni kazini, anahakikisha kwamba wale wadogo wake wako salama na mahitaji yao yote yametimizwa.

Mchezo wa olimpiki ambayo unanifurahisha sana mimi ama ambayo ninaoupenda sana ni mchezo wa kuogelea. Mimi hupenda kuogelea sana kwa sababu tangu niwe mdogo, wazazi wangu walinifunza kuogelea, walikuwa wananipeleka, naenda na ogelea, wakinigojea pale nje. Ni pia mimi ni participate kwenye mchezo huu na nishinde, nishindie nchi yangu medali.

Soma ambalo mimi nilipenda shule sana ni somo la biolojia. Nilipenda somo la biolojia sana kwa sababu mwalimu ambaye alifunza somo hilo alikuwa mwalimu aliejawa na upendo. Ni mwalimu ambaye alipenda wanafunzi wake na pia alikuwa anatufunza vyema sana. Ni mwalimu ambaye alikua anatuzawadi tukipita mtiani. Jambo hili lifanya wanafunzi wake wote wakapenda somo hilo.

Jambo mbalo hunifanya mimi nifurahi sana, ni ninapoona marafiki zangu ama ndugu zangu wakifaulu maishani. Mimi hupenda sana kuona marafiki zangu na mandugu zangu wakifaulu maishani kwa sababu, mimi huelewa kwamba hao wakifaulu maishani bila shaka pia mimi watanisaidia nifaulu. Ama wakati ambapo tutakuwa na shida tutaeza kusaidiana sisi wote, wakati ambapo sisi wote tumefaulu.

Mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole kwa njia mingi sana. Nitataja njia mbili ambazo mi hutumia mfumo huu. Njia ya kwanza ni kwa kutumia simu yangu. Mimi nimeeka mfumo huu katika simu yangu ili mtu mwingine asiweze kunini kutumia simu hiyo. Pia kazini sisi huingia kazini kutumia mfumo huo wa vidole. Mi huhakikisha kwamba kila mtu ama kila mfanyakazi ameweza kujitokeza kazini.

Mimi hujifurahisha kwa kutafuta marafiki zangu na tunajumuika pamoja tunatafuta kinywaji na mziki tunakapa moja tukiburudika pole pole sisi pia hupika vyakula vingi vitamu sa tunajumwika pamoja tunakula tukisikia mziki huku tukikunywa.

Jambo ambalo hunipa mimi motisha sana kazini ni wakati ninaona wenzangu ama wafanyikazi wenzangu wakijituma kazini. Wao wakijituma pia bila shaka mimi huweza kujituma sana kwani hwa sitaki nibaki nyuma. Mimi hutaka pia niweze kujituma na niwe kama wao niweze kufikisha malengo yangu kazini.

Mimi inapenda mta wangu kwa sababu mta huu umetulia. Kwa kawaida mitaa mingi hapa Nairobi ni mitaa ambayo imejaa wezi na watu ambao wanapenda vurugu. Lakini napenda mtaa wangu wa Embakasi kwa sababu mtaa huu umetulia na hauna mambo. Mtu hata anaeza tembea wakati wowote, hata kama ni usiku na atakuwa salama.

Ushauri ambao mi ningeweza kupatia mtu yeyote ama mtu mwingine ni kwamba awe mtulivu katika maisha na atie bidii sana. Mimi huamini kwamba utulivu mtu akiwa mtulivu na atie bidii kimaisha bila shaka yeye ataweza kufanikiwa kwa jambo ambalo anafanya, bila bidii na utulivu, mtu hawezi kafikia malengo yake katika maisha.

Mimi hupenda kusafiri sana kutumia GPS. Sipendi kusafiri na ramani kwasababu ramani ni njia ya kitambo ambayo ilikua inasadia watu kusafiri. GPS ni yaki sasa imetolewa na teknolojia mpya. Kwa hivyo ukisafiri na GPS unaweza kufika mahali ambapo unaenda haraka kuliko kutumia ramani.

Sherehe yangu ya kupendeza zaidi ni sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa. Mimi hupenda sherehe hii sana na kila wakati marafiki zangu, wazazi wangu na hata ndugu zangu hujumuika kwapamoja na mimi ili tuweze kusherehekea siku hii. Wao hupika vyakula, wananunua vinywaji na kisha tunajumuika pamoja na tunasherehekea vyema.

Mafunzo ya kazi ambayo yameweza kunisaidia kabisa ni mafunzo ambayo nilipata ya umuhimu wa ya kuwa na umoja kazini. Funzo hili liliweza kunisaidia sana sababu ni kupitia mafunzo haya nimeweza kujumuika na wenzangu ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja ndio tufikie malengo yetu kazini.

Ninapo amka asubuhi, jambo la kwanza mbalo mi hufanya ni kumomba mungu kwa kunipatia uhai. Pia mi hu mwomba mungu anisaidie siku yangu iwe njema kabisa. Kisha mi hu amka. Napiga kisha nakuja na kaa chini na andika mambo ambayo nafaa kufanya kwa siku hiyo. Nikisha andika mambo haya, mimi hukunywa chai. Nikisha amaliza kunywa chai basi mimi huanza na shughuli zangu zangu za kila siku.

Jambo mbalo mimi hufanya ili kujitunza ni kufanya mazoezi. Mimi hufanya mazoezi kwa kukimbia uwanjani kwani mimi huchaza mpira. Na pia mimi huenda kwenye jimu. Jambu lingine ambalo mimi hufanya ili kujitunza vyema ni kukula vizuri. Kukula vizuri ni kukula vyakula ambavyo vina manufaa kwa mwili. Vyakula kama protini, vitamini na vyakula vya kunipatia nguvu ili kusaidia mwili uweze kufanya kazi zake za kila siku.

Zoeya zure ambalo nimeeza kujenga ni zoea la kufanya mazoezi. Mimi huamini kwamba zoea hili ni la muhimu sana katika maisha yangu. Kwani tangu nianze kufanya mazoezi kwa kuenda kwenye jimu, nimeeza kupata mwili mzuri. Mwili wangu umeeza kuwa mkubwa na nimeeza kuwa na nguvu za kunisaidia kufanya kazi zangu za kila siku.

Ndivyo mimi hutumia teknolojia ya sauti. Kwa sasa teknolojia ni jambo mbalo limeweza ku latumika katika dunia mzima. Kwa hivyo mtu yote ambaye hatumii teknolojia yeye bila shaka amebaki anaachwa nyuma. Hili ni jambo ambalo hufanya mimi naweza kutumia teknolojia hii ya sauti. Kwani sitaki pia mimi kuachwa nyuma na wenzangu.

Mimi huishi katika eneo la embakasi. Naishi katika nyumba ndogo ambayo iko na nyumba ndogo ambayo inaweza inaweza kalika tu na watu kama wawili ama watatu. Maeneo yangu ni maeneo ambayo yametulia, ijapokuwa watu ni wengi sana. Lakini ninapenda mahali ambapo mimi ninaishi.

Mimi hupenda sana kuongea kuliko kuandika. Sijazoea kuandika sana, kwani nikitambo sana niliandika kutumia kalamu. Kwa mara mingi, mimi hutumia kompyuta kuandika. Kwa hivyo, napenda sana kuzungumza ama kuongea kuliko kuandika, kwani kuandika kunahitaji kazi mingi sana. Lakini kuzungumza ni rahisi.

Jambo jipya ambalo mi ningependa kujifunza ni kujifunza chola la video editing. Ijapokuwa nimeshaanza kujifunza na naona ni kama nimeanza kushika. Nijgelipenda kujifunza zaidi ili niwe gwiji katika sekta hiyo ya video editing. Najua kwamba nikiwa gwiji nitaweza kupata vibarua tofauti tofauti hapa nje ambayo vitanisaidia mimi kujiendeleza kimaisha.

Ti wa likizo, mimi huweza kujifunza mambo tofauti tofauti kama mimi hujifunza mambo ya video editing, ili niweze kujua vyema na niweze kupata vibarua tofauti, tofauti hapa nje ambavyo itanisaidia kimaisha. Pia, mimi hutumia likizo ili, ili kupatana na marafiki zangu, ili tuweze kuelezana juu ya mambo ambayo yana tuhusu sana katika haya maisha.

Timu ya mchezo ambayo mimi hufuwata ni timu inayoyitua Manchester United. Napenda timu hii sana ya Manchester United sana kusababu timu hii ni timu ambayo inawafuwasi wengi na ni timu ambayo imezea kushinda mechi zake. Timu hii hufuraisha sana wafuwasi wake. Hile ni jambo ambalo mimi hufanya napenda hii timu sana.

Ndivyo, mimi nishawaifanya kazi ya kujitolea. Nilifanya kazi ya kujitolea mara ya kwanza wakati ambapo nilikuwa miaka ishirini. Wakati huu nilikuwa katika chuo kikuu. Wakati wa likizo nilieza kuenda katika shule ya mtaani. Kwani mimi nimesomea uwalimu, nikaeza kifunza wanakunzi hao kwa kujitolea.

Msimu wa mwaka amboa mimi hupenda sana ni msimu wa masika. Napenda msimu wa masika kwa sababu ni katika msimu huu ambapo mvua huweza kunyesha. Kwa vile mimi ni mkulima, mimi hutumia msimu huu kupanda mimea, kama mahindi, miwa, mihogo, maharage. Mimea hizi hunisaidia baadaye kwani ni vyakula ambavyo sisi huvitumia wakati ambapo hakuna mvua.

Mimi hukunywa maji lita tatu kila siku. Nimezoea kunywa maji lita tatu kwa sababu najua manufaa ya kukunywa maji. Mtu ambaye hukunywa maji, maji mengi kwa siku yeye hukua na afya. Pia jambo ambalo mimi hunifanya nikunywe maji sana ni kwa sababu mimi hupenda kufanya mazoezi. Mtu ambaye anafanya mazoezi anahitaji maji sana katika mwili wake.

Sipendi mwanga mkali mimi, napenda mwanga wakati. Mwanga mkali siupendi kwa sababu mwanga huu kitu cha kwanza hufanya mimea inadhoofika kiafya ilhali mwanga wa kati ni mwanga mzuri kwa sababu haifanyi mimea ikufe. Hili ni njambo ambalo linafanya napenda mwanga wa kati badala ya mwanga mkali.

Mimi hupenda kutulia na kujifungia ndani ya nyumba na kufanya kazi yangu ndani ya nyumba wakati wa jua kali. Mimi hufanya hivi kwa sababu mwili wangu haujazoea kuchomwa na jua sana. Mimi kwa kawaida ninapenda hali ya anga mbayo iko na mvua kuliko jua. Sipendi jua kwa sababu jua huniharibu ngozi yangu.

Jukumu ambalo mimi hupenda kazi ni sana ni jukumu la mimi kuongoza wenzangu. Tangu niwe mdogo nimekuwa kiongozi katika familia yetu. Hata wakati yambapo nilienda shule, nilichaguliwa niwe kiongozi wa wanafunzi wenzangu. Kwa hivyo, nimezoeya kuongoza watu na najua namna ya kuongoza watu. Kwa hivyo jukumu ambalo mimi hupenda sana ni kiwa kazi ni jukumu la ku la kuongoza wenzangu kwa nini kona uzo wefu wa kuongoza watu.

Mfereji wa tv ambayo mimi hupenda kuona sana mfereji wa citizen tv. Napenda mfereji wa citizen tv kwa sababu huu ni mfereji ambayo huleta habari sahihi zinazoendelea hapa nchini Kenya na duniani.

Uzoefu wa kazi ambao umeweza kunifundisha zaidi ni wakati ambapo mojawapo wa marafiki zangu ambao tulifanya na wao kazi pamoja aliweza kunigeuka na kuenda kunidanganyishia mambo kwa mkubwa wetu. Jambo hili lilinifanya karibu nifutwekazi. Baadaye niliweza kujifunza kwamba kazi ni kwa mara mingi hakuna rafiki yako. Watu wengi ambao wako kazini ni wale watu ambao wanakonea wivu.

Mimi hutumia kompyuta kufanya vitu vingi zaidi. Jambo la kwanza, mi hutumia kompyuta kuwasiliana na wenzangu kutumia mtandao wa gmail. Pia mi hutumia kompyuta kufanya kazi zangu za kawaida kama video editing. Na pia, jambo la mwisho pia, mimi hutumia kompyuta kwa burudani. Tu kuona video tofauti tofauti katika mtandao wa youtube.

Michezo ambayo mimi hupenda kutazama ni michezo ya kandanda. Mimi hupenda kutazama michezo ya kandanda kwa sababu mimi ni mchezaji wa mpira wa kandanda kwa hivyo na penda kutazama michezo ya kandanda haswa timu ya manchester united ikicheza. Mimi huona michezo hii ya kandanda kwenye runinga na pia huku nyumbani mimi huweza kutembea katika hadi katika uwanja ili niweze kuona michezo hii ya kandanda.

Mtu ambaye amewahi nifundisha jambo muhimu sana katika maisha yangu ni babu yangu. Babu yangu huyo alisha fariki, lakini kabla afariki, aliweza kunieleza kwamba popote palipo na nia, pana njia. Hili ni somo muhimu sana ambalo alinipatia, ambalo hunipatia motisha katika maisha, kwani najua kwamba siku moja nitaeza kufaulu kwa sababu naamini kwamba kuna niko na nia, kwa hivyo ni kuna njia.

Mimi hulinda faragha yangu mtandaoni kwa kutoweka picha zangu kwenye mtandao huo. Naelewa kwamba si vyema mtu akieka mambo yake au picha zake au mambo yote ambayo anafanya katika mtandao. Hii ni njia moja ya kuficha ama kulinda faragha yako.

Na kusoma vitabu vya mapenzi. Vitabu vya mapenzi vinafurahisha sana. Na pia hufanya mtu anajifunza mambo mengi kuhusu mapenzi. Kitabu cha mapenzi ambacho nimekisoma na kilinifurahisha sana kinaitwaa In the Name of Love. Nilipenda kitabu hiki sana kwa sababu kilinifunza mambo mengi juu ya mapenzi.

Kitabu ninachokipenda zaidi, kinaitwa kitabu, kinaitwa Siku Njema. Napenda kitabu hiki kwa sababu kiliandikwa na mojawapo ya waandishi ambao wanajua kuandika sana. Mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Ken walibora. Napenda kitabu hiki kwa sababu kina maudhui mengi ambayo yanafundisha sana kuhusu, mambo yanayoendele hapa duniani.

Ndivyo nishawai enda kwenye tamasha la mziki. Nimeenda katika matamasha mengi ya mziki hapa Nairobi. Tamasha la mziki ambalo nilienda lilikuwa tamasha la Chris Brown. Chris Brown alikuja nchini Nairobi. Tukenda kwenye eneo la Carnival. Tukamuona akiimba. Tamasha hii ilifurahisha sana.

Mimi huwasiliana na wafanyikazi wangu kwa mara mingi kupitia mazungumzo ya mdomo bali si kwa tumia simu. Hii ni kwa sababu katika ofisi yetu kuna tunaka katika eneo moja sisi wote. Kwa hivyo, sisi huwasiliana tu kwa kutumia mdomo au mazungumzo. Sisi huwasiliana pia kwa heshima na namna ambayo inapendeza ili tuwe na umoja katika kazi yetu.

Manthari nzuri ambayo nishawai ona ama nishawai ona mtu akiwa nayo ni manthari ya ujasiri. Mimi hupenda sana watu jasiri. Kwa sababu watu jasiri ni watu ambao wanaeza pata kitu chochote wanachotaka hapa duniani.

Harufu ambayo naipenda zaidi ni harufu ya chakula. Hii ni kwa sababu mimi hupenda chakula sana. Huku nchini Kenya watu huamini kwamba watu wa jamii ya kiluhya ndiyo wanaopenda chakula sana. Mimi ni mojapo ya watu hawa ambao ni waluhya. Napenda chakula haswa harufu ya chakula cha kuku. Kuku ambayo inapikwa hunukia vitamu sana. Kuku hiyo harufu hiyo hunipea tamaa ya kutaka kula zaidi.

Ambazo mimi hupenda kula ni mboga zinazoitwa kunde. Mimi hupenda kula kunde sana kwa sababu naamini kwamba kunde hukua na manufaa mengi katika mwili wa binadamu. Pia kunde hukua tamu sana na inaweza kulika na vitu utafauti kama ugali, mchele na hata chapati.

Kumbu kumbu ya kutisha ambayo niko nayo ni wakati ambapo babu yangu aliweza kupata ajali. Nili ufurahia mambo ambayo niliona kwani aliumia sana. Akavunjika mguu na niliwza kuona mguu huo ambao ulivunjika. Jambo hili lilikuwa za ksisitisha za. Lilikuwa jambo la kusikitisha sana. Nililia wakati ambapo nilipomuona yeye mwenyewe akitoa machozi juu ya uchungu ambao alikuwa anahi.

Mimi ningependa kuwa na uwezo wakusaidia wazazi wangu, ndugu zangu na marafiki zangu. Mimihutamani hutia bidiisana katika maisha yangu. Ili niwe na uwezo wakifedha wakuwasaidia wazazi wangu. Wakati ambapo ni wagonjwa niweze kuwapeleka hospitali. Na pia kuwasaidia ndugu zangu wafaulu katika matakwa yao. Na pia marafiki zangu niwasaidie wanapokuwa na shu.

Wakati ambapo mimi hupata tatizo kazini, mimi hushambulia tatizo hilo kwa kuambia wenzangu kwanza. Ili wanipatie mawaidha ya namna ambavyo nafaa kushambuliana na tatizo hilo. Pia mimi huambia mkubwa wangu ili aweze kunisadia kimawaidha namna ambavyo nafaa kutatua tatizo hilo.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Mimi si mtu wa usiku kwa sababu mara mingi usiku hunipata nikiwa nimechoka sana kwa sababu ya mazoezi ambayo mi hufanya mchana. Kwa hivyo siwezi fanya kazi vyema usiku. Lakini mimi huamka asubuhi ili niweze kuchangamkia kazi zangu zote ambazo niko nazo.

Jambo ambalo mimi hufanya ili kuongeza uzalishaji wangu ni kutumia muda wangu vizuri. Mimi huamini kwa mba mtu anayetumia muda wake vizuri bilashaka yeye huweza kufanya mambo mengi sana au yeye huweza kufikia malengo yake ya kazi amaya shughuli ambayo anafaa kufanya. Kwa hivyo, mimi hutumia tu muda wangu vizuri.

Mimi hupanda kazi ya ambayo inahitaji mimi nishirikiane na watu wengine. Kwa vile mimi nimezoea kufanya kazi kwa pamoja na watu wengine, mimi huwashirikisha kwa mazungumzo ili waeze kunipatia mawaidha ama tuweze kubadilishana mawaidha namna ambavyo tunaweza fanya kazi hiyo.

Mimi hupenda kutulia na marafiki zangu na tuzungumze namna ambavyo tunaeza weza kujiendeleza katika haya maisha. Pia mimi hupenda kuburudika sana na marafiki zangu. Mimi hupenda kula, tunatafta pia vinywaji na tunasikia mziki tukiwa pamoja. Tunafurahia kwa pamoja, tukicheka, tukiongea mambo ambayo ni ya umuhimu sana katika haya maisha.

Angu ni kazi ya uwalimu. Nimefanya kazi hii ya uwalimu kwa miaka mitatu sasa. Nafunza watoto wa kidato cha pili na cha cha kwanza. Napenda kazi hii sana kwa sababu kazi hii hunipatia fursa ya kuelekeza watoto nakuwa kuelimisha ili wawe watu wa muhimu sana katika maisha ya kesho.

Wazo zuri ambalo niko nalo katika siku ya leo ni kwamba. Ninaamini kwamba mimi niko na uwezo wa kupata kitu chochote ambacho nataka katika hii maisha. Kwahivyo, niliamka asubuhi na nguvu ya kujituma siku ya leo nijitume vyema ili niweze kujifunza kitu ambacho kitanisaidia kwa maisha ya kesho.

Kutumia simu yangu kwa mawasiliano zaidi. Pia, mimi hutumia simu hii ili kujifunza mambo mengi yanayoendelea. Mimi hujifunza kutumia simu hii kujifunza mambo mengi kwa kutumia mitandao kama YouTube na pia kutumia mitandao kama TikTok. Hapa, mimi hujifunza mambo mengi ambayo yamefanywa na watu wengine.

Ambayo ningependa kuona katika jamii kwanza ni umoja. Ningependa jamii zetu zi ziwe na umoja. Pia jambo lingine ambalo ningeli penda kuona katika jamii ni elimu. Ningependa jamii iwe na elimu ielimishe watoto. Kwani watoto hawa wakisha elimika. Pia jamii itaweza kukua kwa kiwango kingine.

Njia ya kusafiri ambayo m ihutumia kila siku ni njia ya kutumia magari. Kwa mara mingi nikienda kazini mimi hutumia gari, nikienda kununua vitu sokoni, pia mimi hutumia gari. Kwa hivyo naamini kwamba ni gari ndio njia yenye mi hutumia sana ili kusafiri.

Jambo ambalo mimi hufanya usiku kabla nilale ni kuomba. Mimi huamini kwamba, maombi ni jambo la muhimu sana. Kwa hivyo, mimi huomba ili kumshukuru mungu kwa kuniwezesha kufanya shughuli zangu za kila siku. Pia mimi wakati ambapo naomba, mimi humwambia anipatie nguvu ya kuweza kuamka kesho yake, ili niweze kufanya shughuli za hio siku.

Kifaa changu ambacho nihii simu, mi huchaji marambili kwa siku. Mimi huchaji simu yangu marambili kwa siku kwa sababu simu hii ni mzee, kwa hivyo humaliza moto kwa haraka sana. Na mimi pia hutumia simu hii sana. Kwa hivyo lazima nihakikishe kwamba nimechaji, ndio iweze kunisaidia.

Mimi huwianisha kazi yangu na maisha ya kibinafisi kiurahisi sana. Mimi huhakikisha kwamba kazi yangu haija ingilia maisha yangu ya kibinafisi. Wakati ambapo wanafanya kazi, mimi huhakikisha kwamba najiachia muda wangu wa kibinafisi. Kwa muda huu wa kibinafisi ndipo, mimi huweza kuunganika na familia yangu na marafiki yangu.

Wakati ambapo niko na mgogoro na mtu, mimi hutulia kwanza na ili niweze kujua chanzo cha mgogoro huo. Wakati ambapo nikishajua chanzo cha mgogoro huo, mimi hutafuta huyo mtu ambaye nikona mgogoro na yeye, tunakaa chini, tunawasiliana, ili tuweze kupata suluhisho la mgogoro huo.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi huweza kupitia simu yangu, hili niangalie watu ambayo wamenitafuta, ndio niweze kuwasiliana nao. Pia mimi hutumia wakati wa mapumziko kurejelea mambo kadhaa kazini ambayo ya meleta tashuishi, ndio niweze kuona vile ni tasuluisha mambo hayo.

Shughuli yangu ambayo hunipendeza zaidi ni shughuli ambayo mimi hufanya ya kufunza wanafunzi. Mimi hupenda shughuli hii ya kufunza wanafunzi kwa sababu ni kupitia kwa shughuli hiyo ndivyo mimi huamini kwamba nitaweza kuleta jamii ama kujenga jamii ambayo itakuwa mzuri sana hapa mbeleni. Nikifunza wanafunzi mimi huwaelekeza namna ambavyo wanafaa waishi.

Mimi hupenda hesabu hata mimi ni mwalimu wa hesabu mimi hupenda hesabu kwa sababu hesabu ni somo la muhimu katika jamii. Kila mtu ufanya hesabu kwa mfano hesabu za kifedha, hesabu ya vitu ambavyo anafaa anu nuwe. Sa mimi huamini kwamba kila mtu anafaa ajue hesabu na kila mtu anafaa kupenda hesabu.

Wakati wa wasiwasi, mimi hutafuta rafiki yangu ambaya anaeza kunisaidia kimawazo. Mimi pia huelezea mzazi wangu jambo ambalo linaniletea wasiwasi. Nikisha ongea na watu kuhusu jambo ambalo linaniletea wasiwasi, wao hujaribu kunipatia suluhisho ya jambo hilo. Kwa hivyo baadaye, mimi huweza kupata suluhisho za jambo hilo. Na wasiwasi yangu hueza kuisha baadaye.

Ili niweke afya nzuri, mi huweza kufanya mazoezi kwa wingi. Mimi hufanya mazoezi marambili kwa siku. Asubui, mi huamka kukimbia, alafu jioni mi huenda kwenye jimu. Pia, mimi huweza kula vizuri, ili niweze kujenga, ili kuweza kuweka afya yangu iwe salama.

Mimi hupenda kununua vyakula kwa zaidi. Napenda kununua vyakula kwa sababu mimi hupenda kula sana. Mimi hukula mara nne kwa siku. Nakula mara nne kwa siku kwa sababu mimi hufanya mazoezi sana. Mtu ambaye anafanya mazoezi sana anahitaji kula maramingi ili aweze kujenga mwili wake vyema.

Mimi hushugulikia muda wangu wa mwisho kwa kusoma vitabu. Napenda kusoma vitabu sana kusababu najua ni kupitia kwa vitabu, ndivyo nitaweza kujifunza mambo mengi. Ambayo yanaweza kunisadia katika maisha ya sasa na hata maisha ya usoni.

Tabia ya watu ambayo mimi huchukia sana ni tabia watu ambao wanajipenda. Mimi sipendi watu ambao wanajipenda kwa sababu watu ambao wanajipenda ni watu ambao huwezi saidia wenzao wakati ambapo wanashida. Mtu ambaye hajipendi ni mtu ambaye anaeza kusaidia wakatia mbapo ukona shida. Kwa hivyo, mimi sipendi watu ambao wanajipenda.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kuwa na mtindo au namna flani ambavyo nafaa kufanya kazi yangu. Mimi huandika kazi yangu kila asubuhi kazi ambayo nafaa nifanye kwa hiyo siku kwa hivyo. Mimi hufuata mtindo huo ambao nimeandika ambao nafaa nifanye kazi yangu.

Mimi huweka neno siri. Salama kwa kutoambia mtu yeyote kuhusu neno siri hilo. Naamini kwamba, ukishaambia mtu kuhusu siri fulani. Mtu huyo kwa namna fulani, ye huweza kwambia mtu mwingine. Aneza kua rafiki yake, ama ndugu yake, ama hata mzazi wake.

Mimi hupenda mfumo wa simu wa android napenda mfumo wa simu wa android kwa sababu tangu nizaliwe nimeshinda kutumia android. Sijawai tumia mfumo mwingine wa simu yu. Sasa hivyo nimezoe tu mfumo wa android hii ndiyo maana napenda mfumo huu. Naamini kwamba huu ndio mfumo bora ukilingaisha na mifumo nyingine yoyote ya simu.

Mimi hupenda kujifunza mambo mapya sana. Mimi hujifunza mambo mapya kutumia mitandao. Mitandao kama YouTube, TikTok, X ama Twitter na Facebook. Naamini kuamba ukujifunza mambo mapya, uwe pia uweza kuwa muhimu sana katika wakati huu na wakati ujao. Kwani mifumo ya teknolojia inashinda ikikuja.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huweza kukaa chini na kuangalia rununu yangu, ili niweze kuwasiliana na wenzangu. Ni kutumia mapumziko haya ndi unapotatu wakati waku, zungomza na marafiki zangu. Pia mi hutumia wakati huu kupitia kwenye simu yangu ili niweze kwa mtandao kama you tube ili niweze kujifunza mabo mapya ambayo yanaendelea hapa duniani.

Chakula ambacho mimi ukula mchana kwa wingi ni ugali. Mimi hupenda ugali sana kwasababu mimi ni mluyha. Waluyha wanapenda ugali kwasababu wao upanda mahindi ambayo utumiwa kusiaga unga unaotumiwa kupika ugali. Mimi ukula ugali na mboga kama kunde, sukumawiki na kabichi.

Mimi hufanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mtandao wa internet. Kuna njia nyingi sana mtu anaeza tumia kufanya kazi na timu ya mbali. Kwa mfano sisi hutumiana mambo kupitia jib email ili tuweze kuendeleza kazi yetu vizuri.

Ukumbu wambayo ni konayo ya ututoni ni wakati ya mbapo tulienda, mimi pamoja na nduguzangu tulienda kutembelea wazazi wa wazazi wangu. Tulifurai sana huko, tukapikiwa vya kula, tukacheza kwa pamoja, pamoja na manduguzangu.

Ndivyo mi hupenda kupiga picha sana. Mimi hupenda kupigia picha, picha kwa sababu hiyo ni njia mwafaka yaku, ya kuhifadhi kumbu kumbu zangu. Kwa mfano mimi niko na picha ambazo nimepiga tangia nikuwe mtoto mpaka wa sasa. Wakati ambapo naboeka mimi hupitia picha hizo ilikujikumbusha mambo ambayo yalifanyika kitambo.

Mwalimu ambaye namkumbuka zaidi alikuwa mwalimu anaitwa Madam Robae. Nakumbuka sana mwalimu huyo kwa sababu yeye ndiye alikuwa mwalimu wa kwanza. Kunipokea katika shule ya Chekechea Nilipopelekwa shuleni na mamangu. Ijapokuwa mwalimu huyo saa hii ashastahafu. Napenda sana mwalimu huyo kwani yeye ndiye aliyeanza kunifunza wakati ambapo nilienda shuleni.

Kwa mara mingi, mimi hucheza na mtoto wangu. Nikona mtoto mdogo ambaye anaitwa Brian. Mtoto huyu akona miaka minne. Mimi nampenda sana mtoto huyu kwa sababu yeye hukuwa mcheshi. Wakati ambapo nimeboeka ama nikisha toka kazi nimechoka. Mimi nikija nyumbani. Mimi hujumuika na yeye na tunacheza kwa pamoja. Mimi pia humfunza mchezo wa kandanda.

Kinywaji baridi ambacho mi hukipenda sana ni soda. Napenda soda ya aina ya Fanta Orange. Soda hii naipenda sana kusababu nikikunywa chu ya utamu yake hunituliza sana. Na pia mimi hukunywa soda hii pamoja na mkate. Kwani soda hii ukinywa pamoja na mkate ni tamu sana.

Mnyama wa kufugwa ambaye naeza tamani kumfuga zaidi ni sungura. Napenda sungura sana kwa sababu wao hukaa vizuri. Kwanza sungura wa rangi nyeupe nawapenda sana. Pia ningependa kufuga mnyama huyu kwa sababu yeye ye huliwa na nyama yake ni tamu sana.

Asha siishi mahali ambapo nilizaliwa. Mimi nilizaliwa katika mji wa Mombasa. Kisha tukahama, tukahamiya Bungoma huko, Bungoma ndiyo nimesoma katika shule yangu ya msingi na chuo kikuu pia. Sa hii naishi mji wa Nairobi. Huku ndipo nafanya kazi. Kwa hivyo naishi Nairobi.

Amka kitu ambacho mihufanya cha kwanza ni kumuomba mungu kwa kumshukuru ya kunipatia uhai. Na pia mihumuomba awaniwezeshe niwe na siku njema ili niweze kufanya shuguli zangu za iyo siku vyema. Kisha mihu wamuka na piga meno msuwaki. Na kisha piga meno msuwaki mimi hukuja naunda cha mshakinywa. Na kunywa kiamshakinywa kisha naanza siku yangu.

Mimi napenda kutembia sana kwa miguu, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu naamini kwamba kutembia kwa miguu ni njia nyingine ya kufanya mazoezi. Na mtu ambaye anafanya mazoezi hujizuisha na magonjwa mbali mbali. Pia napenda kutembia kwa miguu kwa sababu hiyo ni njia rahisi sana yenya hauitaji fedha hili kusoka kutoka maali pamoja hadi pengine.

Mimi hupenda vyatu za open shoes ama champali. Napenda vyatu hivi kwa sababu vyatu hivi vinafanya mguu inasikia inapata hewa kutoka sehemu zote. Pia ukivaa vyatu hivi mguu huwa haiwezi nuka. Hili ni jambo ambalo linanifanya napenda vyatu hivi vinavyoitwa champali.

Mimi ni kijana msafi sana. Kwa hivyo, mimi hufua nguo maramoja ya kwa wiki. Nguozangu, zinachukua wiki moja ili ziweze kuchafuka zote. Kwa hivyo, kila jumapili ya wiki, mimi huzisanya zote kwa pamoja, kisha naka chini na weza kuzifua, kuzianika, alafu nazikunja vizuri.

Mji ambao mi ningependa kutembelea hapa duniani ni Paris Ufaransa. Ningependa kutembelea Paris Ufaransa kwa sababu inajulikana kwamba Paris huko ndivyo mahali vyakula vitamu sana vinaundwa. Nasikia kwamba wapishi wanaotoka Paris ni wapishi ambao wamehitimu vyema. Kwa hivyo ningelipenda kutembelea mji wa Paris.

Nikiwa kazini, mi hushughulikia muda wangu kwa kuandika mambo ambayo nafaa kufanya katika muda huu ambao niko nao. Nikishaandika mambl hayo, mimi huanza hurejelea kazi yangu na nashughulika ili niweze kuifanya kabla muda huo hujaisha. Mimi huamini kwamba nikiwa kazini.

Weekendi hukua muda wangu wakupumzika, lakini pia uwasipumziki kabisa kwa sababu mimi hujishugulisha na shuguli mbali mbali. Kwa mfano, hiyo ndio wakati mimi hu jifunza vitu kama video editing. Pia ni, weekend pia mimi hu yitumia ilikuunganika na familia yangu. Pia mimi hu yitumia weekend kujiburudisha, kwani mimi hu enda kuona mpira, pia napata vinyuaji na vyakula, tukijumwika na marafiki zangu.

Upenda chakula chenye ladha tamu. Chakula chenye ladha tamu kama kuku, mchele, pilau, nyama ya ngombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo. Hivi ni vyakula ambavyo unipendeza sana. Napenda vyakula hivi kwasababu unajua vyakula hivi vina manufaa katika mwili wa binadamu.

Mimi hupenda kunyoa sana kwa sababu naamini kuwa ukinyoa wewe hukaa msafi kwa sababu mimi ni mwalimu wa wanafunzi lazima niwe msafi ili wanione kama mkubwa wao pia wanione kama kiongozi na waweze kuniheshimu kwa hivyo mimi hupenda kunyoa wala sipendi kuvaa ndevu.

Mimi hupenda kusoma sana habari za mtandaoni. Hii ni kwa sababu niko na rununu, na pia niko na kompyuta, na pia niko na interneti. Ukiwa na hivi vifaa vyote, kupata habari mtandaoni ni rahisi sana kuliko kupata kwenye gazeti. Hivyo ndio sababu napenda sana habari za mtandaoni.